Mchezaji wa kikapu ambaye ninampenda ni mchezaji wa mpira wa kikapu ambaye alikwishastaafu ambaye anaitwa Jordan. Huyo ni mchezaji ambaye ninampenda sana kwa sababu ya umahiri wake wa kucheza mpira wa kikapu.

Kushiriki na timu ninahakikisha muda mwingi ninaenda kuangalia wanapofanya mazoezi lakini pia muda ambao wanakuwa na mchezo wa kimataifa au mchezo wa ndani ya taifa ninahakikisha ninakwenda uwanjani kuangalia huo mchezo.

Rafiki yangu wa karibu sana ni rafiki ambaye tulikutana kipindi tupo shule ya sekondari. Ni rafiki yangu mwema ni mtiifu na ana upendo. Ni rafiki ambaye tukikutana tunazungumza mengi, tunafurahi na tunapanga mikakati yetu kwa pamoja.

Ndiyo, ninatumia Wi-Fi na pia ninatumia data ya kawaida ya kwenye simu. Siku data ya kawaida ikiisha, ninatumia Wi-Fi. Lakini pia napendelea sana kutumia vyote kwa pamoja kwa ajili ya akiba.

Ninapenda sana kutembea maeneo tulivu, kwa mfano sehemu za migahawa lakini pia ninapendelea sana kutembelea sehemu za pwani kwa ajili ya kuangalia mazingira, kubadilisha mawazo na kufanya ubongo wangu uweze kutulia vizuri.

Wakati umeme unapokatika, ninakuwa na akiba ya mshumaa au taa ambayo inatumia solar power. Kwa hivo, ninakuwa na hivo vitu vyote kwa pamoja.

Ninapojiandaa na mkutano kitu cha kwanza ninaandaa kabisaa vifaa vyangu lakini pia ninaanda baazi ya mikataba na ninaanda baazi ya maswali na majibu ambayo ninajua kabisa nikifika kwenye mkutano ni lazima nitaulizwa hayo maswali.

Mchezo wa Olimpiki ninaupenda sana. Ni mchezo wa kukimbia. Ambapo kwenye huo mchezo nilikuwa nampenda sana mchezaji ambaye anaitwa Hussein Bolt. Ambaye ni mchezaji alikuwa anakimbia vibaya mno.

Ndiyo, ninapenda sana mvua kwa sababu mvua inavonyesha, tunapata hali ya ewanzuri, lakini pia tunapata maji, lakini pia mazao yanastawi vizuri sana.

Muandishi wa vitabu ambaye ni nampenda wa kwanza ni ngugi wa thiong'o. Ni nampenda sana kutokana na umahiri wake wa kutengeneza maudhui mazuri ya vitabu.

Baada ya siku ndefu, ninapumzika kwa kwenda kwenye mgahawa ambao upo karibu na nyumbani au kwenda kwenye pwani ya bahari kwa ajiri ya kupunga upepo na kuangalia mandhari ya bahari.

Maranyingi asubui ninapendelea kula, mandazi, mikate, ya angano isiokoborewa, pamoja na vyazi vitamu. Nikishushia na chai ya rangi au kahawa nzuri. Niliyo tengeneza mwenyewe.

Malengo ya kila mwezi kazini ninayapanga kulingana na ratiba ambayo ninapanga ratiba ya masaa, ya siku na ya wiki. Hadi ya mwezi. Kwa hiyo, malengo ya mwezi yanakuwepo kwenye mkakati wa mipango ya ratiba ya ndani ya siku mpaka wiki.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu. Ninapenda kubuni kazi zangu mwenyewe, ninapenda kubuni mavazi yangu mwenyewe, lakini pia ninapenda kubuni vyakula vyangu mwenyewe. Hivo, mimi ni mtu wa ubunifu sana.

Ninapendelea vyote viwili. Ninapendelea kusoma vile vile ninapendelea kuandika. Kukiwa kuna kazi ya kuandika ninaiandika vyema. Lakini pia kukiwa kuna kazi ya kusoma ninasoma viema kabisa.

Ndiyo, ninapenda kula samaki, hasa hasa samaki aina ya kibua, samaki aina ya changu, lakini pia ninapenda kula samaki wadogo wadogo aina ya dagaa, ambao wanapatikana kwenye ziwa, au wanapatikana kwenye mto, au wanapatikana kwenye bahari. Wote ni watamu.

Mimi ninapenda wote wawili. Ninampenda paka lakini pia ninampenda mbwa. Ninawapenda hawa wanyama kwa sababu wanafugika. Hawana tatizo la aina yoyote lakini pia wanafundishika. Hivo basi. Wote ni wanyama wazuli. Kuishi nao ndani ya nyumba.

Ninapenda kula mgahawani, nje na nyumbani. Kwa sababu kwenye mgahawa wanapika chakula kizuri ambacho kinafanana zaidi zaidi kama vile vile cha nyumbani. Na wanapika chakula kitamu kama cha nyumbani. Hivyo ninapendelea pia kula mgahawani kama sio nyumbani.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni kipindi ambacho ni cha taarifa ya habari. Lakini pia kwenye hicho kipindi cha taarifa ya habari ninapenda sana habari za michezo na habari za kidunia. Ninapenda sana habari za michezo kwa sababu mimi mwenyewe ni mwana michezo.

Ninapendelea mwanga wa kawaida ambao hauumizi macho, lakini pia mwanga wa kawaida ni mzuri kwa afya ya binadamu. Mwanga mkali unaweza kuumiza macho yako, kitendo ambacho kitafanya afya ya macho yako iweze kuwa mbaya.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa. Hsa hasa matukio ya mchezo wa mpira wa migu, matukio ya mchezo wa mpira wa kikapu, na matukio ya mchezo wa mpira wa rubi. Yote hayo ninafuatilia kimataifa.

Ninapenda vyote viwili. Ninapenda kucheza lakini pia ninapenda kutazama. Na mchezo ambao ninapenda kucheza ni mchezo wa mpira wa miguu lakini pia ninapenda kutazama mchezo wa pool table kwa sababu vyote ninavicheza.

Ninaweza kukaa mpaka sa saba au sa nane ya usiku kwa sababu ya shuguli zangu ambazo ninazifanya. Naweza nikawa ninakazi ambayo sijaimaliza kutoka kazini kwa hiyo ninaifanya nikiwa nyumbani.

Kazi ni nayo itamini sana ni ile kazi ambayo inanipatia kipato kizuri, kipato chakokithi, matumizi ya familia yangu pamoja na mimonye. Lakini pia kazi ambayo itanifanya niweze kupiga maendeleo ya kimaisha.

Ninapenda sana juisi ya tende pekee lakini pia ninapenda juisi ya mchanganyiko wa pasheni, embe, pamoja na parachichi. Hizo ni juisi ambazo ninazipenda sana kwasababu ni tamu lakini pia zinahimarisha afya ya mwili.

Mafanikio ambayo ninayadhamini sana kazini ni mafanikio ambayo kuona kampuni inasonga mbele, inapiga hatua, lakini pia wafanya kazi wanakua na maisha bora tofauti na maisha ya mwanzo kabla ya kuja kuanza kazi kwenye kampuni.

Wakati wa mapumziko kazini ninapata muda wa kukaa na wafanyakazi wenzangu na kuweza kuelezana baadhi ya changamoto ambazo tunazipata lakini pia muda mwingine ninapata muda wa kuenda mgahawani kutuliza akili yangu.

Ndio ninasoma magazeti lakini ninasoma mara chache sana. Muda mwingi, habari na matukio ninasoma kupitia simu yangu ya mkononi kwenye mitandao ya kijamii kama vile whatsappu, instagram, twitter na tiktok.

Ningependa kutembelea mji wa durban duniani ambapo ni Afrika kusini lakini pia ningependa kutembelea mji wa california nchini marekani. Kwa sababu matumaini yangu miaka ya badaae ni kuja kuenda kuishi South Africa.

Ninapenda kuandika kwa mkono au kwa kompyuta. Vyote viwili ninapendelea. Lakini zaidi zaidi ninapenda kuandika kwa kompyuta. Kwa sababu ndiyo rahisi na pia inarahisisha kazi.

Ndiyo, ni mewai kufanya kazi ya kujitolea ofisini kwangu. Ilikuwa ni kazi ya kuwafundisha watu wapya ambao wameingia kazini. Ilikuwa ni kazi ngumu lakini kwa sababu ya kujitolea ilibidi niifanye kwa weredi vizuri kabisa.

Ningependa kujifunza lugha mpya hasa hasa lugha ya kichina na lugha ya kifaransa na vile vile lugha ya kiespanyora. Ni lugha ambazo ninazipenda sana, lakini pia ninapenda sana kujifunza vitu vipya vya kitekinolojia.

Nina mausiano mazuri sana na wazee wangu, kwa mfano kipindi chalikizo, nilazima nirudi kijijini kwetu, niende kwawasalimia wazee wangu, akiwe mama, baba, bibi, pamoja na babu, ili nao waweze kufurahiya mafanikio ya kwangu.

Na timu ya mbali ni nafanya kazi kwa kutumia mitandao ya kijamii. Yani kwa kutumia WhatsApp, kwa kutumia Facebook, Twitter, Telegram, pamoja na Google Meetings.

Ninapenda rangi nyeusi kwa sababu ni rangi ambayo inanipendeza sana lakini pia inavutia sana. Rangi nyeusi nilipenda pindi ambapo nilinunua pikipiki yangu ya rangi nyeusi lakini pia ninapenda kwa sababu ni rangi ya kimataifa.

Hali ya hewa ninayo ipenda ni hali ambayo ina ubaridi kwa sababu ni hali ya hewa inayo leta afya bola kwenye mwili. Lakini pia hali ya hewa ya ubaridi inaufanya mwili uweze kutulia.

Ninatoa vyote viwili. Ninatoa sadaka lakini pia ninatoa michango. Inapobidi kutoa sadaka, ninatoa. Iwe ni sadaka ya kawaida au fungu la kumi ninatoa. Lakini pia inapobidi kutoa michango. Iwe ni mchango wa kujenga kanisa au mchango wa kununua vifaavya kanisa, ninatoa.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuweka nywila lakini pia ninajitahidi sana kuto kuandika ujumbe mfupi kwenye watu wameweka vitu vyao.

Ndiyo, ninapenda kuogelea. Ninapenda kuogelea mtoni, ninapenda kuogelea kwenye swimming pool, lakini pia ninapenda kuogelea baharini. Ninapenda kuogelea mahali ambapo kumetulia, ambapo hakuna maji mengi.

Sifa muhimu kwa kiongozi bora ni yule ambaye anasikiliza mawazo ya wale anao waongoza lakini pia sifa ya kutatua migogoro ambayo inapatikana kwa wale ambao anawaongoza. Sifa ingine ni kuwa na upendo lakini pia kuwa na busara.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni msimu wa mvua, yani msimu wa masika. Ni msimu mzuri sana kwa sababu pia ninajishugulisha na kilimo. Msimu wa mvua inafanya mazao yangu yaweze kustawi vizuri na kukua vizuri.

Kuna vitu vingi sana vinanipa motisha kazini. Lakini kitu kingine kinachonipa motisha ambacho ni muhimu kazini. Ni pale ambapo ninakutana na wafanyakazi wenzangu ambao tunashirikiana kama ndugu, tuna upendo, tuna amani, tuna furaha kwa pamoja. Lakini pia mshahara unanipa sana motisha kazini.

Kila jioni kabla ya kula nikirudi kutoka kazini, lazima nifanye mazoezi. Nafanya mazoezi madogo madogo ya kuruka kamba, nafanya mazoezi ya kupush apu, lakini pia ninafanya mazoezi ya kukimbia umbari mrefu.

Mahusiano ni nayo ya jenga na wafanya kazi wengine ni kuwa na upendo lakini pia kuwa na ukaribu. Lakini pia mahusiano mengine ambao ni na jenga na wafanya kazi wezangu ni mahusiano ya kusaidiana kwenye changamoto. Kama amepata msiba na msaidia kwenye changamoto yake au ana sherehe ni na msaidia kwenye issue yake ya sherehe.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa upole, unyenyekevu na utulivu. Lakini pia ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa kuwauliza maswali na wao wananiuliza maswali na ninayajibu kwa vizuri bila makelele bila vorugu.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyeusi. Ni rangi ambayo ninaipenda sana. Ninapenda magari ya rangu. Ninapenda pikipiki ya rangi nye usi. Ndo mahana ata magari na pikipiki zangu zote zina rangi nyeusi. Rangi nyeusi ninaipenda kwa sababu ni rangi ya kimataifa.

Ndiyo, ninapenda kupiga chombo cha muziki, ninapenda kupiga bezi gitaa, ninapenda kupiga solo gitaa, lakini pia ninapenda kupiga ngoma. Vile vile, ninapenda kupiga piano. Hivyo, ni vyombo vya muziki ambavyo ninapenda kuvipiga.

Ndiyo, ninavaa miwani, ninapendelea kuvaa miwani yenye rangi nyeusi na miwani yenye rangi nyeupe. Miwani yenye rangi nyeupe ninavaa kwa ajili ya kuzuia miozi ya jua au miale ya jua isiweze kunichoma. Lakini miwani mieusi, ninaivaa kipindi ambapo ninaenda kwenye sherehe.

Wazo nililokuwa nalo leo ni siku moja kuja kumiliki mashamba makubwa sana ya kilimo. Yani kwa mfano mashamba makubwa ya kilimo cha mpunga na mashamba makubwa ya kilimo cha mahindi pamoja na mihogo.

Nimewai kusafili sehemu nyingi sana lakini sehemu ambayo nimewai kusafili na nika furaia ni pale ambapo nilitembelea mbuga za wanyama. Mbagu za wanyama ambazo zinaitwa mbuga za wanyama za mikumi. Nilifrai sana na nilipenda sana siku hiyo.

Kinachofanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni pale ambapo kuna kuwa kuna maelewano mazuri baina ya wafanya kazi pamoja na boss. Lakini pia waweze kupata mishara yao kwa wakati. Hayo ndiyo mazingira mazuri ambayo yanakuepo kazini.

Ninahakikisha mazingira ya kazini yanakua mazuri, wafanyakazi wanakua wamevaa sare za kila siku, lakini pia nahakikisha wafanyakazi wote wamepewa mishahara yao kwa wakati.

Ninashugulikia muda kazini kwa kufanya kazi kwa juhudi, kujituma ili niweze kuendana na ratiba vizuri. Lakini pia kama kuna kazi naona ningumu, ninawaita wafanya kazi wezangu, tunasaidiana.

Ninapendelea sana mahali pakimya ambapo hakuna vurugu, ambapo hakuna makelele, ambapo pametulia. Ili akili yangu iweze kutulia vizuri na niweze kupanga ratiba za maisha yangu vizuri.

Mahali pakihistoria ambapo ningependa sana kutembelea ni kwenye milima ya udizungwa na pia kwenye mbuga za wanyama za mikumi na kwenye mahali pakihistoria panapo hitua Olduvai George. Hayo ndiyo maeneo ningependa kutembelea.

Hali ya hewa ya leo, kuna mawingu kiasi, kuna ubaridi kiasi, na kuna jua kiasi. Hivyo ni hali ya hewa nzuri, lakini pia kuna upepo kiasi. Hali ya hewa ya leo, inafurahisha sana, ni nzuri sana.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza ngoma, na ngoma ninayoipenda sana ni ngoma ya asili ya kwetu, yani ngoma ya jadi. Ninapenda sana kucheza kwa sababu zinafurahisha, zinaerimisha, zinaburudisha.

Tukio muhimu kwenye maisha yangu ni tukio la siku yangu ya kuzaliwa ambayo huwa nina sherehekea kila mwaka mwezi wapili. Ni tukio muhimu sana kwenye maisha yangu na ninalipenda sana.

Maisha yangu binafsi na kazi nina hakikisha, ninawianisha kwa kutenga muda wa kazi na kutenga muda wa maisha yangu. Yani kwa mfano, kuna muda wa kukaa na familia yangu, lakini kuna muda wa kazi.

Wakati wa furaha, ninajifurahisha kwa kupika chakura kizuri ambacho ninashirikiana mimi na familia yangu. Tunapika, tunakura vizuri, tunaanda vinywaji, tunakunywa vizuri. Hiyo ndiyo furaha yangu.

Kuwatia moyo wenzangu kwa mfano. Kama mtu amefiwa, ninampa, mchango na kumfariji. Lakini pia ninakuwa karibu yake. Kama mtu amepata changamoto ya aina yoyote, ninahakikisha nimeitatua hiyo changamoto hata kwa kumpa mawazo tu.

Aliyenifundisha jambo muhimu ni rafiki yangu tuliyesoma wote shule ya sekondari. Ni rafiki yangu kipenzi ambaye mambo mengi sana tunashirikiana. Nikiwa na changamoto namwelekeza ananishauri pia.

Njia ninayotumia kupumzika muda mwingi napendelea sana kuenda kwenye mkahawa, lakini pia napendelea sana kwenda pwani ya bahari kwa ajili ya kupumzisha akili yangu na kushangaa jinsi bahari ilivyo.

Ndiyo ninapenda sana kutembea kwa miguu umbari mlefu kwa sababu ninafanya mazoezi ya mwili. Ninapotembea kwa miguu umbari mlefu ninaimarisha afya yangu ya mwili.

Ninapendelea kuwasiliana na watu ana kwa ana lakini pia ninapendelea kuwasiliana na watu kwa kuwatumia ujumbe mfupi wa maandishi au kwa kuwapigia simu au kwa kuwatumia ujumbe mfupi kwenye njia ya whatsapp Instagram au telegram.

Nina anza mradi mpya wa kazi kwa kutenga budget, lakini pia kwa kupanga ratiba nzuri, kuangalia sehemu ambayo itakuwa na wateja wengi, lakini pia sehemu ambayo itaniwezesha mimi kufanya kazi zangu, bila, shida ya aina yoyote.

Ninatumia kompyuta kwa kuandika reporti, lakini pia kompyuta inanisaidia sana kwa ajili ya kuifadhi dokumenti zangu, na pia inanisaidia kwa ajili ya kuifadhi baadhi ya kazi za ofisini.

Ninapenda sana kusoma vitabu vya hadithi, lakini pia ninapenda sana kusoma vitabu ambavio vina nisaidia kujua mambo mapia. Kitabu kama cha Rich Daddy and Poor Daddy ninakipenda sana kukisoma. Kwa sababu kinaniongezea maarifa.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ninakumbuka sana kipindi nilivokuwa mtoto, nilivunjika mguu, tulikuwa tunacheza na rafiki yangu nikavunjika mguu. Lakini pia ninakumbuka kipindi cha ututoni, baba yetu alikuwa anapenda sana kutupereka kuogelea.

Ninashughulikia makosa kazini kwa kuangalia chanzo cha kosa lenyewe. Ninaangalia chanzo cha hilo kosa ni nini halafu ninaanza kushughulikia kwanza hicho chanzo mpaka ninamaliza kosa lenyewe.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano, ili kutuunganisha kuwa pamoja, tuweze kufanya kazi pamoja, pasipo kuwa na ulegevu. Watu wote wafanya kazi wote, wawe na mawasiliano.

Kifaa cha teknolojia ambacho kinanisaidia sana siwezi kuishi pasipo kuwepo hicho kifaa ni simu ya mkononi lakini pia laptopu hivo ni vifaa ambavyo vinanisaidia sana.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kukaa na familia yangu kutafakari kuhusu maisha lakini pia kuwauliza maswali ili kupata changamoto zao ambazo wanazikuta kila siku.

Kipindi cha mvua ni kipindi kizuri sana. Cha kwanza tunapata maji ya mvua hivo nashiriki kwenye kuchota maji ya mvua. Lakini pia matone ya mvua yanafanya ubongo uweze kutulia na uweze kupata furaha.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano, kwenye mtandao wa Alibaba, kwenye mtandao wa Telegram, kwenye mtandao wa Youtube. Ninanunua vitu.

Ninafua nguo zangu mara mbili hadi mara tatu kwa wiki. Kila ninaporudi kazini lazima nifue nguo zangu uniform za kazini. Na kila jumamosi, lazima nifue nguo kwa ajili ya kuendea kanisani.

Sera ya kampuni ambayo ni nayona ni muhimu ni pale ambapo tunafanya kazi kwa ushirikiano ili kampuni iweze kusonga mbele. Kampuni inapopata mafanikio na mishahara yetu pia inaweza kuongezeka.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kuenda kwenye mgahawa kupata vinywaji baridi pamoja na vyakula. Lakini pia ninapenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa kuenda kijijini kuwasalimia bibi na babu.

Heshima ni naojifunza maishani ni kuwa na busara, kuwa mti, kuwa mvumilivu na kuwa na hekima. Hivi ni vitu ambavyo ni muhimu sana kwenye maisha. Vina weza vika msaidia yoyote akienda ugenini au akiwa sehemu ambayo ni mwenyeji.

Ndio, ninapenda kuendesha baisikeli. Ninapo endesha baisikelo, ninafanya mazoezi ya viungo. Lakini pia, baisikeli inanifanya niweze kuonekana nadhifu. Kwa sababu, inafanya niweze kupunguza mwili wangu kama nilikuwa kibonge.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kuondoka mimi na familia yangu kutoka mjini na kuelekea kijijini kwa ajili ya kubadilisha mazingira kwa ajili ya kuwasalimia wazazi pamoja na bibi na babu.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kutumia simu yangu, lakini pia kwa kutumia laptopu yangu, pia siku zingine ninatumia kompyuta ya kazini, lakini pia ninaandaa kwa kutumia wafanya kazi wenzangu.

Wakati ninahitaji msaada kazini, ninawashirikisha wafanya kazi wezangu. Pare ambapo ninaitaji msaada. Na mshirikisha pia bosi wangu ili aweze kunisaidia kama anaweza kunisaidia.

Ninapiga picha kila siku kwa sababu nitatumia simu yangu ya mkononi lakini pia mara zingine ninatumia kamera. Hivyo picha ninapiga kila siku. Hakuna siku ambayo sipigi picha.

Ninapenda kusafiri na GPS kwa sababu ina uwezo mkubwa ni ya kisasa na inawezo wa kunielekeza vizuri mahali ambapo ninaelekea bila kukosea.

Shughuli yangu ya kupendezwa au ninayoipenda ni pale ambapo ninafanya mazoezi, yawe ni ya viungo, iwe ni yoga, lakini ni mazoezi ya viungo au niwe nimeenda gymu. Hizo ndio shughuli zangu za kunipendeza sana.

Ninapendelea mifumo yote ya simu lakini zaidi zaidi ninapendelea mfumo ambao ni uliopo wa mitandao ya kijamii kwa sababu kazi zangu nyingi ni ninazozifanya ninatumia mitandao ya kijamii.

Ninachokipenda ni upendo na hekima ya bosi wangu kwenye shirika langu, lakini pia ninapenda shirika langu kwa sababu linanipa ujira ambao unanifanya niweze kuishi maisha mazuri mimi pamoja na familia yangu.

Mara nyingi weekend ninapata muda wa kupumzika mimi na familia yangu kuongea mambo muhimu yanayouhusu familia kuwauliza maswali ambayo yanakuwa ni magumu kwao na kuajibu vizuri, lakini pia kucheza na watoto wangu.

Lengo la muda mrefu ambalo nipo nalo kazini ni lengo la kuifanya kazi kwa weledi. Lakini pia ni lengo ambalo lina niwezesha mimi kufanikiwa kimaisha kwa kupiga hatua.

Ndio, ninapenda kununua vitu mtandaoni. Ninanunua vitu kwenye mtandao wa Alibaba. Ninanunua vitu Facebook, ninanunua vitu instagram, ninanunua vitu TikToku. Hiyo yote ni mitandao ambayo nikiona kitu, nikikipenda, ninanunua.

Chakula ambacho ninakipenda ni ugali nyama choma. Lakini ugali nyama choma iwe ni nyama ya mbuzi. Mara ya kwanza nina kula ugali na nyama choma ulikuwa ni mtamu sana. Rafiki yangu alinieleza kuhusu hilo. Ikabidi twende pamoja tukajaribu. Kweli kilikuwa ni kitamu sana.

Mandhari ya kutoka dirishani kwangu ni mazuri sana. Nikiangalia kwa nje kuna miti mizuri, upepo unaingia nzuri, madirisha yangu ni makubwa, chumba ni kikubwa, lakini pia wakati wa mvua ninaenjoy kwa sababu ya mwanga mzuri.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano tofauti tofauti, ikiwemo shindano la mchezo wa pulutebo, shindano la mchezo wa mpira wa miguu, shindano la kukimbia, yaani riadha, na michezo mingine mingi sana nimewahi kushiriki, na mengine nilishinda.

Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka. Yaani, kipikwe haraka, nipakue haraka, nile haraka. Ili, kufanya muda uwe mahususi na uwe wa kujitosheleza sana. Lakini pia, chakula cha haraka ni kitamu.

Ninapenda kuenda madukani siku za mapumziko, siku ambayo sijaenda kazini kwa mfano, jumamosi na jumapili. Ndipo ninaenda kwenye maduka kwa ajili ya kuongeza mahitaji ya nyumbani.

Mchezo ninaopenda kujaribu ni mchezo wa pooltable na mchezo wa mapigano, yani mchezo wa ngumi. Ndiyo mchezo ambayo ninaipenda sana, lakini kwa kidogo ninapenda kujaribu mchezo wa mpira wa miguu.

Ninacharge kifaa changu mara mbili hadi mara tatu kwa siku kwa sababu ndicho kifaa ambacho kinatumia umeme mwingi, kinafanya kazi kubwa, ndiyo maana charge inaisha mara nyingi, hivo ninacharge mara mbili hadi mara tatu kwa siku.

Jukumu ambalo ninapenda zaidi kazini ni kusimamia na kuandika baadhi ya mikataba ambayo tunaipewa na kampuni zingine. Hivyo, ninapenda sana kuitizama mikataba hiyo, kukagua na kueza kuiwasilisha mapema.

Mahali ninapo ishi, mazingira yake ni mazuri, nyumba ni kubwa, nimehamia hapa, takribani sasa inapita miaka mitatu, toka nihamie hapa. Sehemu ni zuri, majirani ni wazuri, kwa hiyo tunaishi kwa amani, tunaishi kwa upendo tunaishi kwa kutegemeana.

Ujuzi ninaopenda kuendeleza ni ujuzi wa kimasomo, lakini pia ninapenda sana kupata ujuzi wa lugha tofauti tofauti kama kifaransa na kichina. Hivo ninatamani sana kujiendeleza kwa kuweza kusoma lugha tofauti tofauti.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kutoa fungu la kumi. Hilo ndilo jambo muhimu sana kwenye ibada yangu. Lakini pia kwenye dini yangu jambo lingine la muhimu sana ni kuona na hudhuria kwenye michango ya dini.

Ninajiisi vizuli tu kusubiria kwenye mstari kwa sababu ni utaratibu ambao umewekwa. Kira utaratibu inatakia ufate kama ulivowekwa. Hivo si jambo baya wala geni kwenye kusubiria kwenye mstari.

Manthari nzuri ambayo nimewai kuiona ni siku nilipotembelea milima ya udizungwa. Kuna mantari nzuri sana. Kuna upepo mzuri, miti ya kijani, waterways. Asili, basi nilifurahi sana.

Wakati wa msongo wa mawazo, ninatuliza akili yangu, lakini pia ninapendelea kutembelea pwani kwa ajili ya kueka akili yangu iwe sawa. Pia ninatafuta watu kadhaa ambao ni marafiki zangu kwa ajili ya kunipa na kunitia moyo.

Ndiyo ninapenda sana kutembea mstuni na matumaini yangu siku moja nitembelee msitu wa amazon ambao upo brazili na tumaini siku moja nitafika huko ili niweze kutembelea pia.

Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea ni zawadi ya kununuliwa pikipiki, siku ya kuzaliwa kwangu. Ilikuwa ni siku nzuri sana, siku njema sana, nilifurahi sana, kwa sababu ni zawadi ambayo niliona kwangu ina thamani kubwa na ni kubwa mno.

Ndiyo, ni mewai kufikiri kuanzisha biashara yangu, kama biashara ya viwanda, vidogo vidogo, kama kiwanda cha kutengeneza sabuni, ambazo zinakua sabuni za kuogea, pamoja na sabuni za kufuria. Hayo ni mawazo yangu ambayo, pia ni natarajia kuja kuyafanya.

Mara nyingi ni natumia programu aina ya Instagram, programu aina ya WhatsApp, programu aina ya TikTok, programu aina ya Snapchat, programu aina ya YouTube, Google Chrome, Meeting na program zingine nyingi sana ambazo ninazitumia.

Ndiyo, ninapenda sana hesabu kwa sababu zinachangamisha ubongo wangu, zinaongeza ujuzi, lakini pia zinanifanya niweze kufikiri vizuri. Pia hesabu ninazipenda kwa sababu ni moja kati ya somo ambalo nilikuwa ninalipenda sana nikiwa shule ya msingi na shule ya sekondari.

Study muhimu kwa kazi yangu ni study ya kufanya kazi kwa kupangiana ratiba lakini pia kunakuwa kuna mashindano ambayo yanakuwa yanaandaliwa kwenye ofisi yetu wa kwanza kumaliza anapewa zawadi.

Somo la science ambalo nilikuwa ninalipenda au nalipenda mpaka sasa ni somo linaloitwa biology. Somo linalohusu mazingira lakini ni somo linalohusu maisha ya mwanadamu. Hivo ninalipenda sana.

Ninaenda mahali pa ibaada mara tatu kwa wiki. Yani jumatano, ijumaa, pamoja na jumapili. Hizi siku tatu ndizo ambazo ninakwenda mahali pa ibaada.

Ninajikinga jua kali kwa kuvaa kofia ambayo inaniletea kivuli, lakini muda mwingine ninavaa miwani, muda mwingine pia ninatafuta sehemu mzuri ambayo ina kivuli cha kutosha, kwa mfano kwenye mgahawa mzuri au napenda kwenda pwani ya bahari.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu, ninajua kadri miaka inavozidi kuenda. Ndivo teknolojia inavokuwa. Kwa hiyo, nilazima nijifunze vitu vipya. Ili nisipitwe na wakati.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujua ruga tofauti tofauti. Kwa mfano, kujua lugha ya kifaransa vizuri, kujua lugha ya kiingereza vizuri, kujua lugha ya kichina vizuri, kujua lugha ya kiespanyola vizuri, kujua ruga ya kijerumany vizuri.

Asubuhi hii ya leo niliamka mapema saa kumi na moja nikachukua vifaa vyangu vya mazoezi, nikaanza kufanya mazoezi, ya kuruka kamba, baada ya hapo nikakimbia umbali mdogo, nikarudi, lakini pia nilijihisi vizuri sana.

Ninasafisha vifaa vyangu mara nyingi kwa siku. Yani, ninasafisha kila vinapo haribika au kila vinapo pata vumbi. Ninavisafisha. Hivo, sina muda maarumu. Viki chafuka na visafisha.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki. Kitu cha kwanza ninahakikisha vifungashio vyote, ninavotumia ni vifungashio vya makaratasi. Ndiyo maana nina wazo au lengo la kuja kufungua kiwanda cha vifungashio siku moja.

Wiki yangu ya kazi ninapanga ratiba ambayo imekaa hivi, ratiba ya siku, ratiba ya wiki, ratiba ya mwezi. Ninapanga hivo kwa sababu ninajua kuna muda wa dharura hivo ili ratiba yangu iende vizuri. Lazima niipangilie vizuri na niifate.

Mimi ninapendelea baridi kwa sababu joto likizidi sana ngozi inaharibika. Hivyo ninapendelea baridi. Kukiwa kuna baridi ninapendelea kuvaa koti au jacket ili kujikinga na baridi.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukata keki. Yani ninaenda kununua keki au ku kama kuna mtu ameniandalia keki. Tunaikata pamoja na familia yangu. Tunasherekea tunakula keki kwa pamoja.

Mazoezi ni nayopenda ni mazoezi ya kukimbia, mazoezi ya kuruka kamba na mazoezi ya push-up. Mazoezi ya kukimbia ninafanya marambili kwa siku, yani asubuhi na jioni, nikirudi kutoka kazini. Ninajihisi vizuri, ninajihisi mwepesi baada ya kufanya mazoezi.

Ninapenda vyote viwili. Ninapenda kuandika, lakini pia ninapenda kuongea. Pale panapo stahili kuandika nitaandika. Na pia pale panapo stahili kuongea, nitaongea. Kwa hiyo vyote viwili, ninapenda kuvifanya.

Ndiyo, ninapenda sana kupanda milima. Nimesha panda mlima wa klimanjaro, nimepanda milima ya udizungwa, kwa hiyo, ninauzoefu nayo. Ndiyo maana, ninapenda kupanda milima. Na kwenye likizo zangu, mara nyingi, ninakwenda kupanda milima.

Ndiyo nimesha wai kununua tikiti za tukio kulikuwa kuna tamasha la injili na kukawa kuna tiketi zinauzwa kwa hiyo nilinunuwa tiketi za kwangu pamoja na za familia yangu ilikuweza kuhudhuria kwenye mkutano huo.

Ninakuenda hosipitalini mara tatu hadi mara nne kwa mwaka kwa ajili ya kufanya vipimo vya mwili mzima ili kuangalia afya yangu inaendeleaje. Lakini pia ninakuenda hosipitalini kama nitakuwa ninaumwa.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Ninaipenda sana na inapendeza sana kwa sababu ni sherehe ya kumbu kumbu ya maisha yangu. Ambayo kila mwaka ni lazima ni shehereke.

Ndiyo ninapenda kujifunza historia. Hasa hasa historia za wazee wa zamani. Ninapenda ndiyo maana hata nikienda kijijini na mwomba bibi au babu waweze kunipa historia za ukweli.

Uzoefu wangu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa kuongea lugha tofauti tofauti, zikiwemo lugha ya kabila langu. Ndivo vimenifanya kunifundisha zaidi na kunipa uzoefu.

Ninapenda miziki ya injili ambayo imeimbwa vizuri na wasanii wa injili. Miziki hii ninapenda sana kuisikiliza wakati wa ibada, lakini pia ninapenda kuisikiliza wakati ambao ninapopumzika nyumbani.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya ni kumpatia rafiki yangu fedha ambazo alikuwa anazihitaji kwa ajili ya kumuuguza baba yake. Nilimpatia kiasi chote cha fedha ambacho alikuwa anakihitaji bila kumdai.

Filamu ni nayo ipenda ni filamu za vichekesho. Kwa mfano filamu anazoigiza msani anayitua jackshen. Filamu zinanichekesha, filamu zinanifundisha, lakini pia filamu zinaonya. Ninapenda sana filamu za jackshen za vichekesho.

Ninapenda sana kutazama michezo mingi, lakini pia ninapenda kutazama mchezo wa ngumi, mchezo wa pool table na mchezo wa tennis. Pia mchezo wa pool table ndiyo mchezo ambao unanifuraisha na kunishangaza sana. Kwa sababu pia ninaweza kuucheza. Mpira wa tennis pia unanifuraisha.

Ndiyo ningependa kurudi ujana kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambayo sikuvifanya ujanani ningependa kurudia iliniweze kuvifanya. Lakini pia ujana ni mzuri.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi kupata ni uzoefu ambao nilimkuta rafiki yangu akifanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni bila kupumzika. Huo ni uzoefu ambao mimi ulinishangaza sana.

Wakati wa Jumatatu na Jumanne ninafanya kazi vizuri sana kwa sababu kunakuwa na baadhi ya kazi ambazo ninakuwa nimezimaliza siku za weekend. Kwa hiyo nina kuwa nina kazi chachi ambazo ninazifanya vizuri.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu wote. Ninawafahamu kwa sura, lakini pia ninawafahamu kwa majina. Ni vizuri sana kuwafahamu majirani zangu wote kwa sababu inaweza ikatokea siku nina tatizo wakanisaidia. Kwa hiyo majirani ni muhimu sana.

Ndiyo, ninapiga kura kwa sababu nimeisha fikia na nimetimiza umri wa kupiga kura. Lakini pia ninapiga kura kwa sababu ni haki yangu kumchagua kiongozi ambaye ninampenda, ambaye anaweza kuleta maendeleo kwenye jamii yetu. Haijarishi.

Kabisa ninapenda kuoga kwa maji ya moto. Kwa sababu maji ya moto ni mazuri sana. Yananifanya nijihisi vizuri nikioga. Yanafanya ubongo wangu uhisi vizuri na utulie vizuri. Hivyo napenda sana kuoga maji ya moto.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu lakini pia ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, pamoja na Snapchat. Huko ndiko ambako ninajifunza mambo mapya ambayo siyajui.

Ndio, nimesha wahi kufuga wanyama. Nimewahi kufuga ng'ombe, nimewahi kufuga mbuzi, nimewahi kufuga mbwa, nimewahi kufuga paka, nimewahi kufuga nguruwe. Kwa hiyo, ni wanyama ambao nimesha wahi kuwafuga. Wote niliweza kuwafuga vizuri.

Kila asubuhi ninapoamuka naakikisha, nimefanya mazoezi, yawe niya kukimbia au kuruka kamba, na push up. Baada ya hapo, ninaandaa kawa yangu nzuri, ninakunywa, baada ya hapo, ninaenda kuga vizuri, ninanyosha nguo zangu vizuri, ninawai kazini.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kuenda kutembelea mlima Himalaya. Ninausikia tu, sijawai kuuona, zaidi zaidi nimeweza kuona kwenye picha. Lakini ni mlima ambao ningependa siku moja niweze kufika nikaupande.

Ninasherehekea siku kuu kwa kuondoka na familia yangu kwenda sehemu mzuri, tukapate chakula kizuri, pamoja na vinywaji vizuri. Inaweza ikawa ni kwenye mkahawa au kwenye hoteli.

Ninaenda maktaba mara moja tu kwa mwezi kwa sababu baadhi ya vitabu ninavisoma kwenye mtandao na kwenye website. Kwa hivo, maktaba ninaenda mara chache sana kila mwezi kwa sababu vitabu ninavisoma kwenye simu yangu ya mkononi.

Ndiyo, ninaweka picha kwenye mtandao. Ninaweka picha kwenye mtandao wa Facebook, ninaweka picha kwenye mtandao wa telegram, ninaweka picha kwenye mtandao wa tikTok, lakini pia ninaweka picha kwenye mtandao wa Snapchat. Kwenye mtandao hiyo yote ninaweka picha zangu.

Ratiba zangu za asubuhi au utaratibu wangu wa asubuhi. Nikiamka ninafanya mazoezi kidogo. Mazoezi ya kuruka kamba au mazoezi ya kukimbia umbali mfupi. Baada ya hapo ninarudi nyumbani kwa ajili ya kuandaa kahawa ya asubuhi. Ninakunywa kahawa, baada ya hapo ninaelekea kazini.

Ndiyo, ninapenda mziki wajadi. Hasa hasa mziki wakimakabila. Ninapenda sana kucheza, ninapenda sana kuangalia. Lakini vile vile, ninapenda sana pale ambapo wanakuwa wanaimba. Maana wanakuwa wanaburudisha, lakini pia wanakuwa wanafundisha.

Kwa kawaida nina lala masaa kuanzia sita mpaka nane. Siku zingine nina lala masaa matano tu nikiwa nina kazi nyingi za kufanya ambazo nimebakisha kutoka kazini kwangu. Hivyo basi nina uwezo wa kulala masaa yasio pungua matano kwa siku.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii. Ninatumia mtandao wa Facebook, ninatumia mtandao wa Twitter, ninatumia mtandao wa YouTube, ninatumia mtandao wa Telegram, ninatumia mtandao wa Snapchat, ninatumia mtandao wa Google. Hii yote mitandao ninaitumia.

Ndiyo, ninapenda sana kuenda pwani. Ninapenda pwani kwa ajili ya kuangalia bahari, au kuenda kwa ajili ya kubadilisha mawazo, au kuenda kwa ajili ya tour za kikazi. Hivo basi ninapenda sana kuenda pwani.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na ninafanya yoga. Kwenye mazoezi yangu ninayofanya asubuhi na jioni. Lazima nifanye na yoga pia kwa sababu ninaipenda. Nimefanya yoga kutoka utotoni. Mpaka leo bado ninaifanya na ninaipenda.

Kumbukumbu za shule ninazo nyingi. Nina kumbukumbu ya shule kuhusiana na marafiki zangu ambao tumesoma wote, lakini pia nina kumbukumbu ya shule kutokana na walimu walio tufundisha. Kwa sababu mpaka leo bado ninawajua kwa majina lakini pia ninawajua kwa sura.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali wa mhogo, ugali wa mtama, au ugali wa ulezi. Lakini pia ninapenda sana chakula cha jadi, ndizi ambazo zinakua zimevundikwa na zimepikwa vizuri sana.

Ndiyo, ninapenda kujaribu vyakula vipya. Hasa hasa vyakula vya mataifa ya mbali. Kama vyakula vya wachina, vyakula vya wajerumani, vyakula vya wahispanyola, au vyakula vya wakorea. Ninatamani sana kujalibu.

Ndio, ninapenda kuvaa vipuli, hasa hasa vipuli vilivo tengeneza kwa dhahabu, au almasi, au rubi. Ninapenda sana kufivaa. Nikivaa, ninaonekana nadhifu sana. Ninaonekana kijana ambaye anakwenda na wakati.

Ndio, nina gawanya taka zangu. Nina gawanya taka ambazo zina majimaji na ninagawanya taka ambazo hazina majimaji. Ili kutofautisha. Mchukuaji anavokuja kuzichukua anajua kabisa. Hizi zenye majimaji anazipata huku na hizi zisizo na majimaji anazipata huku.

Ndio, ninapenda sana kucheza michezo ya ubao. Kwa sababu, inaongeza ujuzi, lakini pia inachangamusha akili. Unakuwa unafikiria kwa uharaka. Ufikiria wako unakuwa ni mwepesi. Hivo, ninapenda sana michezo ya bao.

Harufu ninayo ipenda ni harufu ya manukato. Nilazima kila siku ninavyo elekea kazini, nijipulizie manukato. Kunukia vizuri ni umaridadi. Kunukia vizuri ni bora sana kuliko kunuka vibaya. Hivyo, ninapenda sana harufu ya manukato.

Habari mtandaoni ninasomea kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye Telegram, kwenye TikTok na kwenye Snap. Kote ninasoma habari za mtandaoni. Siku zingine ninasoma habari za mtandaoni kwenye Google.

Ninapendelea sana chakula chenye ladha nzuri, ladha ya chumvi kwa mfano, kwenye mboga niweke ladha ya chumvi, kwenye ubwawa niweke ladha ya chumvi, kwenye nyama niweke ladha ya chumvi, kwenye ndizi pia niweke ladha ya chumvi. Ninapenda sana vyakula venye ladha nzuri.

Ninatumia muda mwingi mtandaoni kwa siku. Kwa sababu, kazi zangu nyingi zinatumia mitandao ya kijamii. Ninasoma kupitia mtandao ya kijamii. Ninahudumia wateja wangu kupitia mitandao ya kijamii. Hivyo, ninatumia muda mwingi sana kwenye mtandao ya kijamii.

Ninapofuraha kuwa nyumbani. Ninapika chakula kizuri. Tunakura mimi na familia yangu kwa pamoja. Tunapata vinywaji na familia yangu kwa pamoja. Lakini pia familia yangu inapata muda wa kuniuliza maswali na kuwajibu vizuri.

Ninajihisi vizuri kuhusu tathimini za kazi kwa sababu tathimini za kazi zetu ni zuri. Kazi inaenda vizuri. Hakuna migogoro, hakuna madeni, hakuna mtu ambaye anaongea vibaya kuhusiana na kazi zetu.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai. Kila siku wa asubuhi ninavyo amka, lazima ni andae chai baada ya mazoezi. Baada ya hapo, naandaa kahawa. Ninavyo elekea kazini, nikifika kazini, lazima ni pate pia kahawa. Ili kueka ubongu wangu sawa.

Ninahifadhi pesa zangu sehemu tofauti tofauti. Ninahifadhi pesa zangu kwenye benki. Ninahifadhi pesa zangu kwenye mitandao ya kijamii kwa mfano kwenye Mpesa, Airtel money, Tigo pesa na Halo pesa. Hiyo yote ni mitandao ya kijamii ambayo. Ninaifadhi pesa zangu.

Ninapenda wanyama wapole, kwa mfano. Nguruwe, ng'ombe, pamoja na mbuzi na kondoo. Hao ni wanyama wapole sana. Ninawapenda kuwafuga hao wanyama.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu. Kwa mfano, hadithi za kutisha, hadithi ambazo zinafurahisha, hadithi ambazo zinachekesha, hadithi ambazo zinaburudisha na kufundisha. Ninapenda sana hadithi za ajabu.

Ninapenda kusoma gazeti mara moja moja. Lakini pia ninapenda kusoma habari kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sababu ni rahisi na inafikika. Ninasoma habari kwenye mitandao ya kijamii kwa kutumia simu yangu ya mkononi.

Ninapata habari kwenye gazeti, lakini pia ninapata habari kwenye website na kwenye mitandao ya kijamii kwa mfano kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye Twitter, kwenye TikTok, kwenye Snapchat na pia kwenye Google.

Zana za dijiti ambazo ninatumia kila siku. Ni zana ya Facebook, zana ya Instagram, zana ya TikTok, zana ya Snapchat, zana ya Google. Hizo zote ninatumia takribani kila siku.

Ninapenda kwenda sinema angalao. Mara moja kila mwezi. Pale ambapo nimepata mapumziko. Ninaenda sinema na watoto wangu pamoja na mke wangu. Kwenda kufanya ubongo wangu uweze kutulia baada ya kazi.

Chakula ninachopenda kula jioni ni wali maharagwe, wali nyama au wali mboga. Ni chakula kizuri, kinanipa nguvu na pia kinanifanya niweze kupumzika vizuri.

Ninapenda majira ya vuli kwa sababu kunakuwa kuna mvua za rasha rasha. Mvua ambazo haziwezi kuathiri mimea wala haziwezi kuathiri afya yangu. Hivo, ninapenda sana mvua za vuli.

Ninapenda kucheza mchezo wa pool table, mchezo wa mpira wa miguu, lakini pia ninapenda kucheza mchezo wa kukimbia. Ni michezo ambao inanipa nguvu, ni michezo ambayo inafanya ubongo wangu uweze kutulia na kuweza kukaa na afya nzuri.

Ninapenda chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu chakula chenye mafuta mengi kinaharibu afya yangu. Hivyo basi ninapendelea sana chakula ambacho hakijawekwa mafuta mengi ili afya yangu iendelee kutengemaa.

Ndiyo, ninavaa saa. Ninapenda sana kuvaa saa ya dhahabu na saa ya gold. Nikivaa mkononi pamoja na shati, la mikono mifupi. Ninapendeza sana.

Zoezi nzuri nililojenga ni zoezi la kukimbia, ambapo ninakimbia umbali mrefu sana. Baada ya hapo ninarudi nyumbani kupumzika. Hilo ndilo zoezi ambalo nimelijenga.

Ndio, nimewahi kulima mahindi, nimewahi kulima maharagwe, nimewahi kulima mboga mboga, nimewahi kulima vitu vingi vingi sana, nimelima nyanya pia, nimelima matembere, nimelima bamia pia.

Kinywaji cha baridi ninachopendelea ninapenda juisi ya parachichi lakini pia ninapenda juisi ya pashioni na maji ya baridi. Siku moja moja ninapendelea kunywa soda.

Mwezi wa pili wa mwaka ndiyo ninaupenda zaidi kwa sababu ni mwezi ambao ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kila mwezi wa pili wa mwaka. Hivo basi ni mwezi mzuri kwangu kwa sababu ninasherehekea mimi pamoja na familia yangu.

Chakula ambacho ninakula mara nyingi sana wakati wa mchana ni ugali. Ni chakula ambacho ninakipenda kwa sababu ni kila kinanipa nguvu ya kuendelea na kazi zangu za ufisini.

Ninapo taka kustarehe, ninapanga bajeti zangu za fedha kwanza. Halafu ndio naenda kwenye mgahawa uliopo karibu na nyumbani kwangu au ninaenda pwani kwa ajili ya kustarehe.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kujumuika mimi pamoja na wafanyakazi wenzangu au mimi pamoja na bosi wangu. Hivo tunasherehekea kwa pamoja, tunapika chakula kwa pamoja, tunakula kwa pamoja, tunakunywa kwa pamoja.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Nimejifunza kupiga gita aina ya bass, gitaa, na pia nimejifunza kupiga gita aina ya solo, gitaa.

Ndio ninapenda kuimba nyimbo za injili lakini pia ninapenda kuimba pop. Muda mwingine ninapenda kuimba rumba. Kwa hiyo, ninapenda sana kuimba nyimbo za aina yoyote.

Ninangoja barua pepe zaidi ya mara kumi kwa siku kwa sababu barua pepe nyingi ninazipokea mimi mwenyewe. Hivyo zinaingia kwenye simu yangu ya mkononi au kwenye laptop yangu zaidi ya kumi.

Ili kuweka afya vizuri ninahakikisha ninakula vizuri, ninakula mboga mboga, ninakula matunda, lakini pia ninakunywa maji kwa wingi, bila kusahau kufanya mazoezi madogo madogo, kama kukimbia na kurukaruka.

Hadithi kuhusu mji wangu wa kuzaliwa. Kwanza ni mji mzuri sana, ni mji ambao una watu wakarimu sana, watu ambao wana upendo na hekima. Lakini pia mji wetu umezungukwa na mito pamoja na mirima mikubwa mirefu. Milima hiyo ndani yake kuna baadhi ya wanyama wakali na wanyama wapole.

Ninapenda sanaa ya michezo sanaa ya kucheza mpira na sanaa ya kucheza pool table. Hiyo ni sanaa ambazo ninazipenda sana, lakini pia ninapenda sanaa ya kucheza ngoma za asili.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema sana kwa ajili ya kufanya mazoezi na kwa ajili ya kujiandaa kuenda kazini. Hivyo inanilazimu niweze kuamka mapema sana kila siku.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa kutumia mitandao ya kijami, kwa mfano WhatsApp na Facebook. Lakini pia ninawasiliana na wafanya kazi wezangu kwa kueka vikao vya kazi kila weekend.

Ningependa kuona maendeleo mengi katika jamii, ningependa kuona miundo mbinu inaimarishwa, kunaongezwa, hospitali nyingi na zaanati nyingi, lakini pia kungeboreshwa uongozi ungekuwa ni mzuri zaidi kwenye jamii yetu.

Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto. Hasa hasa muda ambao nimerudi kazini au siku za wikendi ambapo ninakuwa nina nafasi. Ninapenda sana kucheza na watoto wangu. Tunacheza michezo mingi sana.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kuenda kijijini kwa ajili ya kuwasalimia wazazi, lakini pia kwa ajili ya kuangalia baadhi ya mazao yangu ambayo nalima kila mwaka. Hivyo, ndivyo ambavyo, ninajistawisha kwenye kila likizo yangu.

Ninahifadhi data yangu kwenye simu ya mkononi, lakini pia ninahifadhi data yangu kwenye laptopu zangu. Nikiwa ofisini ninahifadhi data zangu kwenye kompyuta za ofisini kwangu.

Luga ambayo ningependa kujifunza ni luga ya kichina, lakini pia ningependa kujifunza luga ya kifaransa. Hizi ni luga ambazo ninapenda sana kujifunza. Vile vile ninapenda kujifunza luga ya kihutu.

Wakati wa wasiwasi, ninapenda sana kuomba ushauri kwa daktari wangu, lakini pia ninaomba ushauri kwa mke wangu. Muda mwingi, wakati wa wasiwasi, ninapenda kukaa peke yangu ili niweze kutafakari na wasiwasi iniishie.

Ninapenda sana Husseni Bolt mchezaji wa mbio za kukimbia. Ninapenda sana anavyokimbia kwa kasi lakini pia ninapenda sana anavyomaliza mwendo wake vizuri.

Ninapendelea kitanda kigumu na pia kiwe kizuri. Ninapenda kitanda kigumu kwa sababu kinadumu kwa muda mrefu. Na vilevile kiwe kizuri cha kuvutia. Hata nikikiweka kwenye chumba changu, chumba kiweze kuvutia.

Jinsi ninavyo sherekea siku kuu yangu ya kuzaliwa, ninasherekea na familia yangu, lakini pia ninasherekea na wafanya kazi wezangu wa ofisini. Zawadi ninayo ipenda sana kwenye siku yangu ya kuzaliwa ni zawadi ya keki. Na keki iwe ni keki ya chokleti.

Ndiyo, ninapenda kukimbia. Ni moja kati ya zoezi ambalo ninalipenda sana. Ninakimbia asubuhi kabla ya kuenda kazini, lakini pia ninakimbia wakati wa jioni nikiwa nimerudi kazini. Ni sehemu yangu ya mazoezi pia kukimbia.

Mziki ninaopenda kusikiliza mara nyingi. Ni mziki wa injili. Lakini pia ninapenda kusikiliza mziki wa bongo freva na mziki wa popu. Mara chache sana ninasikiliza mziki wa rege.

Mfereji wa TV ninaofata ni mfereji unaitwa juwakari, mfereji unaitwa mizengwe, mfereji unaitwa siri ya mtungi, na mifereji mingine mingi, ninapenda kuifata kwenye TV yangu.

Ninashugulikia kazi za dharura kwa kuwashirikisha wafanyikazi wenzangu kwa kuwapigia simu na kuwaeleza kwamba ofisini kuna kazi za dharura. Nao huitikia mapema na kuja ofisini tukafanya pamoja.

Ndio ninapenda kuvaa kofia ninapensa kuvaa kofia kipindi cha jua kali ili kujikinga na jua. Lakini pia ninapenda kufaa kofia kwa ajili nionekane nadhifu.

Mfanyabiashara bora ambaye ninamjua ni anaitwa Azamu. Ni mfanyabiashara ambaye anafanya kazi zake kwa weledi mkubwa na amepanua wigo wa makampuni yake kwenye nchi tofauti tofauti.

Ninafanya mazoezi ya mwili marambili kwa siku. Ninafanya mazoezi ya mwili asubuhi lakini pia ninafanya mazoezi ya mwili jioni. Mazoezi ya mwili ninafanya mazoezi ya kukimbia, lakini pia ninafanya mazoezi ya kuenda jim.

Wakati wa jua kali ninapenda sana kutumia kinywaji cha baridi lakini pia napenda kukaa sehemu yenye kivuli kizuri kwa mfano sehemu yenye mgahawa mzuri ambapo kuna upepo mzuri. Ninapendelea sana kukaa kipindi hicho cha jua.

Wakati wa baridi kali ninapendelea sana kuvaa jaketi au koti au sweta ambalo linanikinga na baridi. Ili niweze kupata joto kwa sababu baridi lina haribu afya yangu.

Kuhusu mtaa wangu, ninapenda manthari ya mtaa wangu kwa sababu ni mazingira mazuri, mazingira ambayo yamezungukwa na miti mizuri, kuna upepo mzuri, kuna hali ya hewa nzuri. Lakini pia majirani zangu ni wazuri, tunaelewana, wana upendo, wana hekima.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu ambaye anaanza kazi. Cha kwanza ningemwambia kwamba kazi inatakiwa ilindwe, lakini pia inatakiwa ithaminiwe kwa sababu ndiyo ambayo itakufanya wewe uweze kupata maisha mazuri. Lakini kwenye kazi inatakiwa bidii, inatakiwa hekima, inatakiwa kufanya kazi kwa ushirikiano.